Mimi hufanya mazoezi ya mwili angalau mara nne kwa wiki ili kuweka mwili wangu katika hali nzuri, yenye afya na yenye nguvu. Mara nyingi, mimi hupenda kukimbia asubuhi na mapema na kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha misuli nyumbani. Kwa kimombo inaitwa Pilates, mazoezi haya yananisaidia sana kua na akili tulivu na nishatia kutosha ya kukabiliana na majukumu yangu ya kila siku.

Kwangu mimi, jambo la dini ambalo ni muhimu zaidi ni upendo na huruma kwa binadamu wenzangu bila kujali tofauti zetu. Na amini kuwa sala na ibada, zinamaana zaidi, tunapo zitafsiri kwa vitendo vya kusaidia wale ambao wanaitaji usaidizi na kuishi kwa uadilifu. Hali hii ya kiroho inanipa amani ya ndani na muongozo wa kimaadili katika Kila uamuzi ninaofanya maishani.

Mimi huwa na lala karibu na saa nne kamili usiku baada ya kumaliza kusoma kitabu au kupanga ratba ya siku inayofuata. Huwa na jitahidi sana kupata angalau masaa saba ya usingizi ili ni amke nikiwa na nguvu, nikiwa mchanga mfu na nikiwa nimepumzika ya kutosha. Kulala mapema hunisaidia kuwa na umakini mkubwa na utulivu wa akili ninapo anza kazi zangu za kila siku.

Ndiyo, nimekua nikifikiria sana kuanzisha biashara yangu ya kutoa ushauri wa kidigitali, ili kutumia ujuzi wangu kusaidia wengine. Naamini kuwa kumiliki biashara huwa kunatoa uhuru wa ubunifu na nafasi nzuri ya kutengeneza ajira kwa vijana wenye vipaji. Kwa sasa niko kwenye hatua ya kufanya utafiti wa soko na kuweka akiba ili niweze kwa nzisha kwa kishindo ifikapo mwisho wa mwaka huu 22.

Ndiyo, mimi hupenda sana kula popcorn hasa ninapo tizama filamu au ninapo pumzika mwishoni mwa wiki. Mara nyingi mimi hupendelea zile popcorn ambazo zina chumvi kidogo na ladha ya siagi. Kwa sababu ni vitafunio vyepesi na ni vitamu. Kwangu mimi, harufu ya popcorn mpya ni moja kati ya mambo madogo yanayo nifurahisha sana wakati ninapo kuwa nyumbani. Yananipa ile hisia ya kuwa niko salama, niko nyumbani na hisia ya upendo.

Ndiyo nimesha wai kujifunza kupiga gitaa nilipo kuwa shule ya primary na ilikuwa safari ya kuelewa mziki na kujifurahisha ingawa nilipo maliza shule ya msingi sikuendelea kwa hivyo kwa sasa mimi si mtaalamu bado ila ninaweza kupiga nyimbo chache rahisi ambazo zinanipa utulivu wa akili na ninapo kuwa na wakati wa ziada Nimejiwekea lengo la kufanya mazoezi zaidi ilikuweza kupiga nyimbo zenye utaalamu mkubwa zaidi ila sina wakati sana lakini nikipata wakati nitajifunza.

Mwalimu wangu wa shule ya msingi, ndiye alie nifundisha jambo muhimu. Na jambo alilo nifunza ni umuhimu wakuwa na nidhamu na subra katika kila jambo ninalo lifanya. Aliniambia kuwa mafanikio ya kweli hayaji kwa haraka na wala hayaji kwa kupuputika. Bali yanatokana na juhudi za kila siku na kutokata tamaa. Somo hilo limebaki kuwa mwongozo mkuu katika maisha yangu. Hasa ninapo kutana na changamoto ngumu kuelekea mwaka huu wa 2026.

Mimi hupendelea zaidi kufanya kazi na wengine kwa sababu na amini kuwa ushirikiano na wengine huleta mawazo mapya na ubunifu mkubwa zaidi. Hata hivyo, kuna wakati na furahia kufanya kazi pekee yangu, ili niweze kuzingatia kwa kina majukumu yanayo hitaji utulivu, wakiakili na fikra zaidi. Kwa jumla, nimegundua kuwa uiano kati ya kazi za timu na kazi binafsi ndiyo siri ya kufikia malengo yangu ya kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video na sababu ninayoipenda michezo ya video ni kwa sababu kucheza michezo ya video kunaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza uwezo wa kufikiria haraka. Mara nyingi, watu hupendelea michezo ya kusisimua na ile inayohitaji kutatua mafumbo magumu ili kuimarisha akili. Pia, mimi hutumia masaa machache kila wikendi kucheza na marafiki mtandaoni ili kudumisha mahusiano yangu na wao na kufurahia ya ushindani wakirafiki.

Ndoto yangu kubwa ni kuanzisha kituo cha ubunifu, kinacho saidia vijana kukuza vipaji na kupata ujuzi waki digitali, ujuzi ambao unaweza kuwafanya wanaleta maendeleo makubwa. Ningependa kuona jamii ikipiga hatua kupitia teknolojia na maarifa mapya na manufaa makubwa kwa kila mmoja na kumuwezesha kujitegemea kiuchumi. Kazi ngumu inaweza kuhakikisha msingi wa mradi kama huu unakuwa imara kwa manufaa ya wengi.

Nguvu yangu kubwa kazini ni uwezo wa kusikiliza kwa makini na kutatua matatizo magumu kwa utulivu na ubunifu. Pia nina uwezo mkubwa kujipanga na kusimamia muda wangu vizuri ili kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa ubora wajuu. Sifa hizi zinanisaidia kushirikiana vyema na wenzangu na kuleta matokeo chanya katika hali kila mradi ni nao shiriki.

Mimi huwasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa kutumia barua pepe na programu za ujumbe wa papo hapo kama Slack, kama WhatsApp, kama Google Meet ili kuhakikisha kila mtu anapata habari sahihi. Ya ana kwa ana au kupitia video ili kujadiliana kwa kina na kuelewa mawazo ya kila mmoja. Mawasiliano ya wazi na ya heshima ndio msingi mkuu unaotusaidia kukamilisha miradi yetu kwa ufanisi.

Ndio, mimi hupenda sana kucheza ngoma. Kwa sababu kucheza ngoma, ni njia nzuri ya kuelezea hisia zangu na kufanya mazoezi ya mwili kwa wakati mmoja. Mziki wa asili wenye mdundo mzito unanivutia zaidi kwani unanipa nishati na furaha ya kipekee, ninapojumuika na marafiki. Katika mwaka huu wa 2026, nimekuwa ni kijifunza mitindo mipya ya kucheza ili kuboresha kipajichangu na kufurahia utamaduni wetu.

Wakati ninapo hitaji msaada kazini huwa naanza kuangalia nyaraka au miongozo iliopo ili kujaribu kutatua tatizo mwenyewe Kisha kama bado nina shida ama kama bado sijapata suluhisho huwa ninaomba msaada kutoka kwa mfanyikazi mwenzangu mwenye uzoefu zaidi katika eneo hilo Ninaamini katika nguvu ya ushirikiano na kujifunza kutoka kwa wengine ili kuhakikisha kazi inakamilika kwa usahihi na kwa wakati.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi na ni kwa sababu rangi hii hunikumbusha asili amani na uhai Kwangu mimi rangi hii inawakilisha ukuwaji na usawa jambo ambalo linanipa utulivu mkubwa ninapokuwa kazini au nyumbani Nimejikuta mara nyingi nikichagua nguo na vitu vingi vya rangi hii ili kuendelea kuwa na hali ya upya na nishati chanya.

Mara nyingi mimi hupendelea kula asubuhi mi upendelea kunywa uji wangano au shairi iliyochanganywa na matunda kama vile ndizi, strawberry, machungwa au maembe. Pia huwa nafurahia kunywa kikombe chakahawa ya moto pembeni ili kuniamsha na kunipa nguvu ya kuanza siku yangu vizuri. Mlo huu mwepesi unanisaidia kujisikia mwepesi na mwenye umakini mkubwa ni napoanza majukumu yangu ya asubui.

Ndiyo, mimi hupiga kura kila fursa inapo jitokeza kwa sababu mimi na mimi ni wajibu wangu kama raia kushiriki katika kuamua mstakabali wa nchi yangu. Katika nchi yangu Kenya, mtu huanza kupiga kura anapo fikisha miaka kumi na minane. Na kwangu mimi, tangu nilipo fikisha miaka hiyo nimekuwa nikipiga kura. Kura yangu ni sauti yangu na inaweza kuleta mabadiliko na kuimarisha uongozi bora katika jamii yangu. Naendelea kufuatilia kwa karibu maswala ya kisiasa ili kufanya uamuzi wenye ufahamu na busara wakati wa uchaguzi.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

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana kuna samaki kwenye jokofu nilimnunua jana nitampika na nazi watoto wanapenda mchuzi wa nazi ninaitaji limau na tangawizi kumtia latha jee niandaye ugali au wali na thani wali ni bora unaiva haraka nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia samaki lazima awe na latha nzuri familia wanataraji chakula kizuri Nitapika polepole wala haraka sana Nitapika polepole wala haraka sana Chakula kinapo pikwa kwa upendo na subra huwa kitamu zaidi Nitaita wote tulale pamoja.

Bada ya kumaliza kazi, mimi hupenda kutembea kwa dakika chache ili kuvuta hewasafi na kutuliza akili yangu. Nikirudi nyumbani, mimi hutayarisha chakula cha jioni chepesi huku nikisikiliza mziki mwanana wakuniliwaza. Hatimaye, mimi hutumia saa moja kusoma kitabu au kuandika malengo yangu ya kesho kabla ya kulala mapema ili kupumzika vizuri kwa jili ya siku inayofuata.